Bila shaka mabadliko ya kazi ni jambo ambalo, kila moja wetu huli wazia. Tunapoanza kazi hii, huwa tunafikiria hii, itakapoisha, nyingine tutaianza lini. Manake ni muhimu mtu kujiuliza kama utafanya kazi moja milele ama utabadilisha na kusema ukweli ni wachache sana ambao wangependa kufanya kazi moja maisha yao yote ebu tafakari miaka thelathini au arobaini, ukifanya kazi ile ile tu ulioanza nayo ukiwa kijana wa miaka ishirini hapo utastaafu ukiwa umechoka, ukiwa huna lolote lingine la kufikiria ndiyo maana, kubadilisha kazi hubidi mtu kama mimi napenda kazi yangu hilo nalo halina shaka, kila naifanya kazi yanaelewa fika kuwa napenda kazi yangu lakini pia huwa naona hakuna maendeleo utakayopata wakati utakaa kwenye ile ile kazi moja maisha yako yote. Mimi ni mtu ambaye nataka kukua, nataka kupanda ile ngazi, ile daraja, nataka kuvuka, ndiposa maisha yangu yawe mema. Nimekuwa kwa hii kazi miaka mitatu nikifikiri na bado nafanya kazi ile ile tu na hivi sio likiwa jambo nzuri. Hata nikiona wenzangu nilionao kuanza nao kazi wengi wao wamepanda ngazi ni mameneja, wengi wengi maofisi wengi waliacha kabisa ifani na wakaanza kazi nyingine tofauti wengine wanabiashara zao alafu wengine hata sijui walienda wapi kwa hivyo, ninafikiri sana kuomba kuhamishwa idara nyingine kutoka idara niliopo na pia nipandishwa hii cheo kibenge lakini pia na ofi ya je niombe kuhamishwa idara nyingine na sina uhakika ama nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine lakini kubadilisha kazi ni hatari manake sisi wote tunaelewa fika hatari ziliopo na zokuja na kubadilisha kazi waweza balilisha kazi ukafikire nyingine ni njema kuliko yako lakini loo ya kuramba kule ndiyo maana inabidi ujiulize maswali kama hayo manake hutaki kujipata pabaya haswa kama unafamilia kama mimi Hapa nimejua watu na mchakatu ninajua kila kitu kuhusu hii kampuni yaani nimekuwa mwenyeji nimekuwa mwandani naelewa kabisa sera ya kampuni naelewa kabisa mafanikio na malengo ya kampuni naelewa historia yake naelewa fanya kazi wanapotakiwa kufanya na kila utake kufanya hii kampuni imekuwa sehemu ya maisha yangu kwa hivyo, mahali pengine nitaanza mwanzo tena inaweza kuwa changamoto kwangu. Nitaanza aje kujifunza sheria na kanuni na maadili ya kampuni nyingine ambayo katu hata sijawai kufanya nao kazi ni jambo ambalo linanipa kiwewe lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni jambo la muhimu Nani asiyetaka mshahara zaidi? Kila mtu anataka hela zaidi kwenye akaunti yake ya benki kila mwisho wa mwezi. Na hilo ni jambo ambalo mimi nimelifikiria miaka mingi. Ningependa kuona nikipata mshahara mkubwa ambao utanipa maisha bora. Lakini la muhimu zaidi ni nafasi ya kukua katika kazi. Usikuwe tu karani miaka yako yote kama mimi. Lazima ufikirie vile utapanda ukuwe msimamizi, ukuwe meneja, ukuwe mkurugenzi, ukuwe mwenye kiti wa bodi yaani upande juu kule kama watu wengine na ninaelewa fikra kubwa nahitaji kufikiri kwa makini manake hili si jambo la kurukia tu ni jambo la kufikiria sana labda nitazungumza na meneja yangu nione kama kuna fursa za maendeleo. Niombe msaada wa karibu yangu pia hilo ni jambo ambalo nalienzi mnu.